Ninapo tupa taka zangu ama taka taka zangu huanahakikisha kuwa na zigawanya kwa kuwa kunataka ambazo zinaeza zika oza na kunataka ambazo hazieza zika oza sana sana taka ambazo zimetengenezwa na plastiki huwa na hakikisha kuwa nimeziweka kando na mahali kando nataka taka ambazo zinaeza oza kwa kuwa taka taka ambazo haziezi zika oza sana sana zinapo mwagwa kwa mchanga ama zinapo tupwa kwa shamba ama kwa ardhi sana sana huwa zinaharibu mazingira kwa kuwa haziozi na zinafanya mimea amazinafanya zinazorotesha haliya mimea na pia zinafanya mimea isiweze kumea kwa mahala ambapo zimetupwa na sana sana mimi huhakikisha na potupa taka za ngu huwa na zigawanya kulingana ni taka za ainagani kama ni plastiki na zieka kando kama ni vitu kama vile majani ama vya kula vili vyo baki na viweka kando na kama ni taka kama vile manguo na vye na ziweka kando kwa kuwa kila taka hutumika kwa jinsi tofauti na pia. Sana sana hizo taka za plastiki huwa na zichoma ama wakati zina po okotwa sana sana hutumika ama huchomwa na taka taka za vyakula vya kubaki na vitu vinginevyo vya amba vyo vinaweza vikaoza hutumika kama sana sana hutumika kama vile mbolea wakati ambapo zina pomwagwa kwa shamba na husaidia katika husaidia shamba na pia huleta manufaa katika mimea mingi.

Naamu, hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza kuboresha mchakato wangu wa kazi mimi huhakikisha kwanza nashughulikia vile ambavyo kazi itakavyo anza ama kazi itakavyo isha lazima haya mambo mawili kwanza niyapange ili nijue kazi hiyo itachukua muda kiasi gani na pia itachukua muda kiasi gani ili kuikamilisha kazi fulani na pia jambo la kwanza nimesema ni vile ambavyo kazi itaanza na vile ambavyo kazi itaisha na pia jambo la pili ni muda na jambo la tatu pia ni kuangalia wahusika ama watu ambao watakaosaidia katika kazi hiyo hawa ni watu ambao wanasaidia katika kumaliza hiyo kazi kama ni kazi ambao inaitaje watu wengi ilikuimaliza hilo ni jambo ambalo wana kikisha kwa ni meboresha katika michakato yangu ya kazi na pia jambo la nne ni kuhakikisha kuwa kazi itafanyika kwa njia aina gani ama kwa njia gani nahakikisha kuwa kitu chochote kinachohitajika ili kufanikisha ama kumaliza hiyo kazi kiko ama kiko kwa wakati huo ili kuhakikisha kuwa kazi inamalizika kwa muda.

Naam hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza ujuzi ambao ningependa sana sana kujifunza ni ujuzi wa kutengeneza vitu vya vitu vya usafiri ambavyo vinatumia elektroniki kama vile kwa kimombo tunaziita skating boards za ambazo zinatumia umeme na pia vitu kama vile kwa kimombo ambazo tunazi almaarufu drones ambazo tunatumia. Zinatumika kwa muda sasa ni vitu ambazo ningependa sana sana kujifunza ama kupata ujuzi wa kutengeneza hizo vitu kwani zina andamana sana sana na mambo ambayo yamo sasa duniani kwa kuwa wakati mtu anaposafiri, wakati unapotumia hizo vitu kama vile kwa kimombo tunaita electric skateboard ni kitu ambacho kitasaidia sana sana katika usafiri sana sana wakati mtu anapoenda shuleni ama mahali kwingineko na kwa kwangu nishai jaribu kutengeneza hizo vitu na kwa wakati mwingi nina ndoto na matumai kuwa siku moja nitazitengeneza na kwa kukutumia ujuzi huo na huwa najifunza sana sana ama ningepende sana sana kujifunza kwa kutu kwa kutumia mitandao ya kijamii ya sasa kama vile mitandao ya youtube na na google pia na mitandao mingine ambayo naweza kunifunza ama kunifanya nipate ujuzi huo na wakati ambao naona mzuri wa kuanza ama kuuanza ujuzi huo ama kuanza kujifunza kuhusu ujuzi huo ni wakati ambao nitakapo nitakapo hakikisha kuwa nikona kazi ambayo ni yangu haswaa na ni kazi ambayo najitegemea mimi mwenyewe ama kazi ambayo nimejiandika kwa kuwa kwa muda huo nitaweza ku weza kufuatilia mambo yangu na kufanya mambo ambayo nayataka mimi mwenyewe.